Kwa siku, kwa siku nasafisha mara tatu, mara mbili ama mara tatu kulingana na ninavyoona vikiwa vichafu. Kama ni vyombo, vyombo ni mara tatu kwa siku ama mara zozote zile naona vyombo zimechafuka, nyumba ni mara mbili.

Napata motisha kazini nikikumbuka maisha niliyoyaishi hapo zamani na maisha ambayo natarajia kuishi niki. Nikikumbuka hayo maisha ambayo nimejiahidi nitaishi, napata motisha; napata hati ya kufanya kazi kwa bidii.